Binamu ni watu wawili wanaushiriki babu mmoja.

Nafasi ni mahali patupu ambao jambo inaezafanywa ama vitu zinaezaekwa.

Faida ni fedha ambayo unapata juu enye fedha ulieka ukianza biashara.

Subui ni wakati ni wakati yenye mtu ana anamka ama jua inachomoza.

Pepo ni hali yenye mawingu inaleta baridi inapepea like inaleta mawingu inapepea.